Nasomea abari mtandaoni kupitia Facebook kwa mfano. Kuna chaneli nyingi za televisheni kama vile NTV Citizen KBC. Sinaweka abari zao mtandaoni. Kwa hivo napata abari kupitia Facebook. Pia kuna wana blogi kama vile Tuko ambao wana post abari kwa mtandaoni So pia napata habari kupitia wana vlogi, wana post. Kwa Facebook.

Ndiyo naishi pahali nilipozaliwa. Pahali nilizaliwa ni kitui ambako nilisomea, nikaenda shule ya upili, nikaenda chuo kikuu kaunti ingine, nilipomaliza masomo ya chuo kikuu nilirudi kaunti yangu ambao ni ya kitui ndipo naishi mpaka wa leo.

Nyumbani kwangu, kile chumba na kipenda zaidi ni chumba ambacho na kitumia kufanyia kazi. Chumba hicho kikona tarakilishi yangu, kikona simu yangu, na kikona wifi ambayo natumia kufanya kazi zangu za mitandao. Kwa muda mwingi mimi na kaa kwahicho chumbachangu ni kifanya kazi.

Wakati wa likizo, napenda kujistawisha kwa kuenda katika viwanja vya mpira, kutazama mpira na pia kucheza mpira. Mimi ni shambiki wa mpira sana. Wewe ni kienda kwa hizo steady za mpira. Mimi upumzika, roho kumzika na ninajiisi vizuri.

Kusubiri kwenye mstari ni jambo ambalo huchosha. Kwa mfano, unaona umesubiri kwa mstari na mtu mwingine anakuja anawapita. Lakini ili tukue kwa uungwana inabidi tu tusubiri kwa mstari. Sababu, tukianza kuruka mstari mambo hayataenda vizuri na hatutapata huduma vizuri. Kwa hivyo, hata kama inachosha kusubiri kwenye mstari ni vizuri mtu kusubiri kwenye mstari.

Natumia kombita yangu muda mwingi kwa kufanya kazi. Mimi kama mtu ambaye anafanya kazi mitandaoni. Natumia kombita yangu kufanya kazi. Kuongelesha wateja wangu kupitia barua pepe. Pia natumia kompyuta kufanya kazi kama ya kufunza. Kufunza wanafunzi wengine kwa hivyo mimi komyuta yangu natumianga zaidi kwa kufanya kazi.

Kile chakula napenda kula jioni sana ni pilau. Napenda kula pilau kwa sababu kadhaa ya kwanza ni chakula ambacho ni chepesi. Kwa hivyo mtu akikula, mtu atashiba sana ama tumbo lianze kuuma. Cha pili, kutayarisha pilau ni rahisi sana. Kwa hivyo naeza tayarisha pilau na nifanye kazi zingine. Cha mwisho, mimi huhisi pilau ikiwa na utamu mwingi. Kwa hivi napenda kula pilau jioni. Hata mimi nihisi huo utamu.

Ndiyo, napenda kutembea mistuni. Mimi ni mtu ambaye anapenda mazigira. Kwa mfano mimi napenda kupanda miti. Kwa hivyo, ni kutembea mistuni, ni kutazama miti ambaye inayokua, mimi ufraia sana. Ch apili, kutembea mistuni, unapata yewa ambayo ni nzuri, mazigira ambayo yanapendeza. Kwa hivyo, mimi mara kwa mara natembea mistuni.

Ndiyo, nimeenda kwa tamasha la muziki mara kadha wa kadha. Kwa mfano, nimeenda tamasha za muziki kukuwa na wanamuziki kutoka Congo, wanamuziki kwetu nyumbani. Kwa hivyo, nimeenda kwa tamasha za muziki mara kadhaa na mimi bado tunaendelea kuenda kwa tamasha za muziki. Kwa sababu mimi napenda muziki sana. Muziki unanituliza mawazo na pia muziki unanisomesha.

Nafanya mambo kadha kueka afya yangu mzuri cha kwanza nilishe nakula vyakula ambazo ni salama kwa mwili yangu kwa mfano spendi kula vyakula ambazo zina sukari mingi ngano napendelea sana kula vyakula kama vile matunda matunda na mboga mimi hufanya zoezi kupitia mtandao wa YouTube ama pia naezafanya mazoezi kama nikienda shambani kulima. Na kuwa nafanya mazeezi. Kwa hivyo kupitia lishe bora na kufanya mazoezi ndizo natumia ili niwe na afya nzuri.

Mimi naishi mashambani. Ni pale ambapo, nimejenga, ambako nilizaliwa. Ni nyumba ambao ni mimi mwenywe nilijenga, nikapanda miti. Kwa hivyo, mazigara ya hapa ni mazuri, kuna hewa ambao ni nzuri. Nimeishi hapa kama miaka tano, na naona nitaendelea tu kuishi hapa. Kwa sababu ya mazigara ni mazuri, silipi kodi, kuna stima, kuna maji. Ni karibu na sokoni. Na shule ambazo watoto wangu huenda.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu. Juu ya sababu kadha, sababu ya kwanza, kutembea na miguu ni njia mmoja ya kufanya mazoezi. Kwa hivyo nikitembea na miguu na kuwa nimefanya mazoezi na kufanya mazoezi ni njia mmoja ya kuimarisha afya ya mtu. Chapili, nikitembea na miguu naona mazigira venye miti inakuwa na kutana na watu kutunasalimiana, kwa hivyo kutembea na miguu kunanifanya nione mazigira venye iko venye iko.

Kile ambacho napenda kuhusu shirika langu ni kuwa shirika langu halina ufisadi. Kwa mfano, watu wakiajiriwa kufanya kazi, watu wanaajiriwa kulingana na uwezo wao. Hakuna kupatiana ruswa ama kupendelea mtu mwingine, hata hata wakati wa kulipwa, watu wanalipwa kulingana na venye wamefanya kazi. Kwa mfano, mtu ambaye amefanya kazi sana, ndo analipwa zaidi. Cha pili, hata kupandishwa cheo watu wanapandishwa cheo kulingana na uwezo wao. Kwa hivyo hakuna mapendeleo katika kupandishwa vyeo.

Ile kumbukumbu ninayo ya kutisha ni wakati gari langu liligongwa na mwendeshaji boda boda boda. Gari langu liligongwa kutoka nyuma, ikapasuka taa. Chenye ambacho kilikuwa kinatisha, nilikuwa nimebeba mwanamke ambayo kuwa bibi yangu. Kwa hivyo nilikuwa naogopa sana kujulikana, nikiwa na mwanamke mwingine.

Rafiki yangu wa karibu zaidi anaitwa Steven Mwoki Mutinda. Ni rafiki tulio soma na ye katika shule ya upili ya kitui. Tumefanya mambo mingi sana na yeye, tumefanya mambo kama tukajenga pamoja. Namtembelea kwake, tumefanya na yeye biashara pia na yeye pamoja. Kwa hivyo amekua ni rafiki wangu wa kufa na kuzikana. Pia tumekuwa tukisaidiana wakati na mambo magumu kama wakati wa magonjwa. Na tumekuwa tukizugumuza juu ya familia yetu. Vile tunasaidia familia zetu zi inuke.

Nikiamka subui jabo la kwanza huwa ni kutayarisha mtoto wangu aende shule. Namuosha nampatia kiamsha kinywa. Pia na mpeleka kwa barabara anachukuliua na basi la shule. Nikirudi nakuja nakunywa kiamsha kinywa. Napatia sungura wangu chakula. Na baadae naingia katika kazi zangu za mtandao. Hmm.

Nasherekea mwaka mpya kwa kuenda pahali pa kujiburudisha. Naenda pahali kunachezwa mziki, ikifika saa sita, nashirikiana na watu wengine kukaribisha mwaka mpya kwa kucheza, kwa kuomba mungu na kwa kushukuru mungu kwa huwo mwaka. Pia tunaomba mungu, aniwezeshe hiyo mwaka mpya nikuwe na mafanikio.

Ndiyo, nimeenda maonyesho ya sanaa, mara kwa mara. Maonyesho ya sanaa, napenda kwenda kwa sababu, naona tamaduni za watu, pia nafurahia kuona vitu za kale. Kwa hivyo nimeenda, maonyesho ya sanaa mara nyingi, na bado naona siku za usoni nitendelea kwenda.

Napenda kuandika kwa kompyuta, kuliko mkono. Kwa sababu, kadhaa sababu ya kwanza kuandika na kompyuta ni raisi na mtu anafanya haraka, haraka. Cha pili ukiandika na kompyuta, mtu akifanya makosa, kufuta ni raisi, ukilinganisha na kuandika na mkono. Cha tatu, kuandika na kompyuta maandishi yanakua yanaonekana vizuri sana na kila mtu ukilinganisha na kuandika na mkono kwa hivyo mimi napenda kuandika na kompyuta.

Usiku kabla sijalala nawaza venye hiyo siku yale mambo nimefanya hiyo siku ndio nawaza kwanza. Baadaye naomba Mungu kabla sijalala namshukuri Mungu kwa kuniweka siku yote. Na pia naomba mwenyezi Mungu aniweke hiyo usiku wote niamke vizuri.

Chenye kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni usawa. Kwa mfano, unapata mazingira ya kazi kila mtu ote anapatiwa heshima. Yule mdogo na yule mkubwa. Lila pili, unapata, hakuna watu ambao wanapendelewa. Kila mtu ote, anapandishwa cheo kulingana na mfanikio yake na miaka amefanya kazi. Cha mwisho, lazima kukuwe kuna malipo mazuri. Kama malipo ni mazuri, inafanya watu wakuwe na motisha wa kufanya kazi, na kufanya mazingira kuwa mazuri.

Mimi si muraibu wa sinema nilienda sinema mara muisho ni kuwa mtoto mdogo kama ni kuwa shule yu upili. Kutoka uo wakati sijenda sinema tena. Hata kwangu nyumbani sitazamangi sinema. Kwa hiyo mimi ni siendangi sinema.

Sherehe yangu ya kupendeza ni harusi. Mimi nafurahia sana kuenda kwa harusi. Kwa mfano nikiona bibi na bwana harusi, wakiingia kanisani, waki dance, na wasimamizi wao pia wakidance, mimi ufuraia vizuri sana. Pia wanao wasimamia pia wanacheza, nyimbo zinakuwa zuri. Pia kwa harusi kuna kuanga na mlo, chakula, kizuri, vinywaji. Kwa hivo mimi nafuraia kuenda arusi.

Ndio, nimeshawahi safiri na dege. Mwaka jana nilisafiri na ndege kutoka uwanja wakimataifa wa jomo Kenyatta jijini Nairobi hadi jijini Mombasa. Ilikuwa nifuraha kwangu na familia yangu kusafiri na ndege.

Nguvu zangu kazini ni kukamilisha kazi kwa wakati ufao. Mimi ni mtu ambaye anapenda kufuata maagizo na kukamilisha kazi kwa wakati ufao. Io utokea kwa sababu ya kutenga muda mwingi kwa mfano. Mimi ufika kazini mapema kama saa moja kabla watu wengine wafike. Pia mimi utoka kazini kama nimechelewa. Hivyo nafanya ivo ili naikishe kuwa nimemalitha kazi yangu kwa wakati ufao.

Ndio, mimi hufuata matukio ya kimataifa kwa mfano, vita zinazoendelea kati ya Urusi, vita zinazoendelea kati ya Israel na wanamgambo, pia nafuatilia kama kuna uchaguzi, kwa mfano saizi kuna uchaguzi, unodelea nchini Uganda nafuatilia, pia nafuatilia mambo ya biashara ya kimataifa kwa mfano, venye being ya mafuta inapanda na kushuka katika soko la kimataifa. Kwa hivyo mimi hufuatilia matukio ya kimataifa. Kupitia vyombo za habari kama vile CNN, BBC Swahili na Sky News.

Ndiyo, nimewahi shiriki mashindano. Kwa mfano, nikiwa kijana mdogo, tulikuwa tunaenda mashindano ya mpira. Ambao, ni mimi nilikuwa nahodha wa timu yetu ya mpira. Tulikuwa tunashinda wakati mwingine na wakati nyiginezo tunashindwa. Kwa hivyo mashindano, ni ukubali kushindwa na kushinda. Kwa hivyo, unaeza shinda ama ushindwe.

Ndio, mimi hupiga kura. Nilianza kupiga kura mara ya kwanza mwaka wa elfu mbili na saba. Kutoka hapo, nimekuwa nikipiga kura baada miaka tano. Mimi hupiga kura kwa sababu najua kura hiyo ni haki yangu ya kidemokrasia. Pia kupiga kura, kunaturuhusu kupata viongozi ambao tunahitaji na watao tuhudumikia. Kwa hivyo kupiga kura ni vizuri na ndio maana mimi napiganga kura.

Tangu nikue chuo kikuu, mimi napenda wasilisho. Wasilisho inafanya mtu ajue kuongea mbele ya watu. Kwa hivyo mimi napenda wasilisho. Pili, wasilisho inafanya watu wapate maarifa zaidi. Kwa sababu wasilisho huanga ujumbe, ujumbe ni mfupi na unaeleweka.

Mimi napendelea pahali pa kimya kwa sababu kathaa kwa mfano nikuwa pahali pa kimya mimi akili yangu uwa imetulia inanifanya niwaze nifikirie juu ya maisha yangu na nifikirie venye ntapanga maisha yangu. Lakini pahali pa kelele mimi uisi kichwa kinauma nasikia moyo wangu aujetulia kwa hivyo mimi napenda kimya.

Ule uzoefu wa kazi umenivutia zaidi ni kufanya kazi na watu wengine. Hii inamanisha mkifanya kazi kama timu moja mnaeza wasiliana, mnaeza kuwa na mawaidha na mtafanya kazi muende mbali sana. Sababu nimeonaa ukifanya kazi pekee yako, hakuna pahali utaenda mbali. Kwa hivyo mimi napenda kufanya kazi ni kishirikisha watu wengine.

Mimi napenda kufanya kazi na watu wengini. Kuna sababu kadhaa zinanifanya, nipende kufanya kazi na watu wengini. Kwa mfano, ukifanya kazi na watu wengine, kila mtu anakuja na mawaidha yake ambayo munaunganisha na munaunganisha na mnapata suluhu ambayo inawezesha kwenda mbali, nimejua ukifanya kazi pekee yako hautakuwa na mawaidha mingi na utaenda haraka but hutaenda, utafanya kazi ambayo ni nzuri kwa hivo kufanya kazi watu wengine husaidia sana.

Ile tabia ya watu inanichukiza ni tabia ya kupigana. Mimi sipendi watu ambao wanapenda vita kupiga watu wengine, wakilewa wanapiga watu. Kwa hivo, mimi sipendi vita na watu ambao wanapigana, wanapenda vita, mimi siwapendi kabisa kabisa.

Chakula ambacho nakula mara mingi mchana ni ugali. Nakula ugali kwa sababu inanipatia nguvu za kufanya kazi adhuhuri. Pia kutayarisha ugali ni rahisi sababu mtu anahitaji unga na maji. Ukichemsha maji, unaeka unga, unakoroga ugali inaiva. Ni chakula mtu anaezapika chini ya dakika kumi.

Nchi ile ningetaka kutembelea sana ni uingereza Uingereza ni nchi ambayo ikona historia refu sana na imekuwa na wafalme kadhaa kadhaa. Pia nchi ya uingereza ni maarufu kwa utalii kwa mfano nikifika huko naeza enda kwa buga la wanyama. Na pia uingereza ni muhimu kwa ligi ya mpira ambao huchezwa. Kwa hivo nikienda huko nitaenda kuona timu kubwa kama vile Manchester United, Arsenal na timu zinginezo.